Sifa nzuri ya kiongozi, ambaye ni kiongozi mzuri, kwanza inafaa kuwa madili. Manake maadili ni kila kitu muhimu, mbacho mtu anahitaji, anapopewa fursa ya kueza kuongoza, haitha nji, ama kampuni, ama hata kikundi. Kwa ivo maadili ni muhimu. Manake mtu akiwa mtovu wa maadili basi, kila kitu kinaribika. Uongozi mbaya ndo unanzia hapo, ufisadi, unyanyasaji, ubaguzi, zote zinatokia kutokana na kiongozi ambaye hana maadili. Alafu pia, tunaitaji kiongozi ambaye ana heshima, ana heshimu watu wake ambaye anaongoza, anawaheshimu wafanyi ukazi wake ambao anaongoza. Manake bila heshima basi, kazi aitakuwa vizuri, majukumu haya tendeka vizuri. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho ni muhimu zaidi ni lazima kiongozi ambaye anachukua jukumu la kuongoza kikundi ama taifa ama hata kampuni awe na maadili na si maadili tu bali maadili mema.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni hekima ya kuwa na heshima. Unawaheshima uote, wakubwa na wadogo. Unawaheshima wote, unapofanya kazi wala ambao kuna vyeo na wala ambao wapo katika vyeo vya chini. Kama vile watu wanaofagia, watu wanaopika chai, watu wanaosafisha, walinda lango. Kwa hivyo, ni vizuri kutoa heshima kwa kila mtu. Haijalishi cheo ambacho wewe unafanya kazi ni vizuri kuhakikisha kwamba kila mtu unampatia heshima yake. Maanake kupeana heshima, waswahili wanasema heshima si utumwa kwa hivyo ni vizuri kuheshimiana. Maanake heshima ikikosekana basi mambo hayawi mazuri, mambo hayaendi sawa. Kwa hivyo kitu ambacho nimejifunza kila mahali ninapokwenda na hakisha kwamba unamheshimu mtu. Awe wapi, awe na cheo, asiwe na cheo, awe mkubwa, awe mdogo. Ni lazima uheshimu kila mtu na pia wewe utaheshimiwa na ukweli. Maanake unapopeana heshima na mtu bila shaka natumai kwamba ile heshima bado itakurudia.

Naweka malengo kwanza kwa kuyaandika chini. Kwa hivo, kila mwezi najua kwamba napaswa kufanya kitu fulani. Pengine nafaa kuleta taarifa ambayo inahusiana na maswala ya jamii. Taarifa hizo zinafaa kua angalau mbili kwa mwezi. Kwa hivo, najua kwamba nipo na wiki mbili za kwanza kuleta taarifa ya kwanza na nipo na wiki mbili hizo za pili ambazo zinamaliza mwezi kuleta hiyo taarifa ya pili. Kwa hivyo malengo yangu nayapanga vipi kwanza naandika chini alafu naenda napeana kwa mkubwa wangu ambaye anafahamu kwamba busara hayo yupo na taarifa mbili ambazo nafaa kuleta. Alafu naelekea katika chumba cha kamera ili kuzungumza na mkubwa wa kamera kumjulisha kwamba siku fulani na siku fulani nitahitaji kamera maanake natakwenda kufanya jambo fulani. Haya, nikitoka hapo naelekea kwa dereva nazungumza na dereva na sign ama natia sign zile karatasi muhimu na stakabathi kusema kwamba nitahitaji gari kuelekea mali fulani ili kuchukua taarifa fulani. Kwa hivyo, hicho ni kitu ambacho nakipanga mapema, ndio kisigongane na watu wengine maanake sio mimi peke yangu ambayo nafanya kazi hiyo, tupo wengi ambayo nafanya kazi hiyo, hiyo. Kwa hivo ukitaka kujipanga, unaandika chini, unazungumzisha, napia unawajulisha wale wakubwa husika kuhakikisha kwamba kila kitu kinapangwa vizuri, halafu basi, unatekeleza wajibu wako.

Mwaka mpya nilisherekea kwa kupika na kula mapochopocho. Vyakula vya kila aina pamoja na rafiki zangu, pamoja na familia yangu. Kwa hivyo, siku ya tarehe thelathini na moja ambayo ni mkesha wa sherehe za mwaka mpya. Tulikuwa na sherehe, ambayo imeleta pamoja marafiki, na familia. Tukapika pamoja, tukachoma nyama, tukakunywa vinywaji, na pia vinywaji vya pombe pia tulikunywa. Tukasherehekea pamoja. Alafu baadae ilipofika mwendo wa saa tano usiku saa nne. Tukatoka kuelekea katika jumba moja refu hapa jijini Nairobi. Katika jumba la UAP Old Mutual Towers. Ambapo tulipata fursa ya kueza kuangalia yale mabaruti ambayo yanalipuliwa ili kukaribisha rasmi mwaka mpya. Na bila shaka ilikuwa sherehe ya kufana, ulikuwa na mabaruti mazuri mazuri ambayo yailikuwa yanalipuliwa. Na tulifurahia pamoja na familia yangu na tukaeza kukaribisha mwaka mpya, tukiwa wazima, tukiwa na furaha, tukiwa wenye afya, tukiwa salama. Kwa hivyo hivo ndivyo nilivyosherekea sherehe yangu ya kukaribisha mwaka mpya.

Ninapokuwa na msongo wa kazi mara nyingi huwa natoka nje. Nashuka chini maanake tupo katika ghorofa ya nne. Nashuka chini nitembee. Angaluo akili ianze kufikiria, akili ianze kufunguka. Maanake mara nyingine, sisi kama waandishi, akili inajifunga. Kabisa unashindwa kufikiria, unashindwa kuandika. Kwa hivyo, ninapokuwa na msongo wa kazi, nashuka chini kwanza. Nitembee, nipigwe na upepo, nichomwe na jua, nifikirie tu, nijizungumzishe peke yangu. Alafu, baada ya dakika kumi hivi, naona kila kitu kikosawa, narejea, naenda naketi kwenye dawati langu, nachukua pale kipakatilishi changu na naanza kuandika. Na huko kutembea huwa kumesaidia sana, maanake akili inafikiria, sasa ukirejea pale katika dawati lako, unafanya kazi, jinsi inavyofaa, unaandika vizuri, akili yako inafunguka, kiswahili kinakuja vile vinavyofaa na unaandika tu vizuri taarifa yako.

Huwa nakunywa maji angalau lita moja kwa siku. Maanake, mimi huwa nazungumza sana. Kwa sababu ya kuzungumza sana, huwa nasikia kiu sana. Kwa hivyo, kila wakati huwa ni lazima ninywe maji. Kando na hayo huwa najikumbusha tu kunywa maji. Maanake, kunywa maji ni muhimu katika mwili wako. Kunywa maji inasaidia vitu vingi sana. Kwa hivyo, mara nyingi, nitakunywa maji, nakaa, nanywa maji. Hata ninapoketi tu, kando yangu huwa kuna chupa. Nimesha jipanga, nikisikia tu kunywa maji na chukua chupa yangu nanywa maji. Ama, ninapotembea, nahakikisha kwamba ndani ya mfuko wangu, nimeweka maji. Ninaposikia kiu nanywa maji. Nikirejea nyumbani, lazima ninywe maji. Kwahivyo, huwa najikumbusha kunywa maji kila wakati maanake maji ni muhimu katika mwili wetu, na maranyingi watu wanasahau kunywa maji, kwasabu tupo Nairobi na Nairobi kuna baridi, asubuhi hata hukumbuki kunywa maji, lakini ni vizuri kunywa maji. Unajikumbusha tu kwamba sijakunywa maji, lazima ninywe maji. Kunywa maji ni muhimu zaidi.